Uzowefu wa kazi ulionifudisha zaidi ni kufanya kazi ya remotask kama AI trainer. Kazi hii ilinifundisha kufuata maelezo kwa umakini mkubwa. Kufanya kazi kwa usahihi na kuzingatia ubora wa matokeo. Pia ilinisaidia kuimarisha fikra na uchambuzi. Womilifu na usimamizi wa muda. Kwa sababu kazi ili hitaji makini na nidhamu binafsi. Kupitia uzowefu huu, nilijifudisha, kuwajibika, kujirekebisha haraka na kufanya kazi kwa ufanisi hata bila usimamizi wa karibu.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ye nye maana na familia yangu. Tunapenda kukaa pamoja kupumzika kushirikiana na kushiriki kukula chakula na kucheka. Tukikumbushana mambo ya zamani wakati mwingine tunapenda kutepeleana na ndugu au kukua nyumbani tukitazama vipidi pamoja. Pia napenda kuwasaidia kwenye shughli za nyumbani kwa sababu hunifanya nijiskie karibu nao zaidi. Kwa ujumla muda ninaoutumia na familia hunipa furaha amani ya moyo na kunifanya nijiskie kuungwa mkono na familia.

Nchi ningependa sana kuitebelea ni malekani natamani kuenda huko kwa sababu ni nchi iliyoendelea sana ki teknolojia na kiuchumi na inafursa nyingi za kujifunza na kujikuza. Pia ni nchi yenye mchanganyiko mkubwa watamaduni watu kutoka sahemu mbalibali za dunia jambo linaro nifanya iwe ya kipeke na ya kufutia. Kitu nilicho sikia kuhusu marikani nikuwa ina miji mahalufu kama New York Los Angeles na Washington D.C. Pamoja na viwa vikubwa na na kampuni kubwa za teknolojia. Ningepeda kuoana majengo marefu. Vituoa vya kihistoria na maneno ya kisasa kama Silicon Valley ninapo fikiri kuhusu safari hiyo na hisi musimamo mkubwa na matumaini kwa sababu ninaiona kama fursa ya kujifunza maboma pia. Kukutana na watu tofauti na kupanua mtazama wangu kwa maisha.

Mimi hupata habali kutoka vyanzo mbalimbali ili kupata taarifa zilizo sahihi na za kuaminika kwanza. Hutumia vyombo vya habali kama televisheni na redio hasa kwa habali na kitaifa na kimataifa. Pia husoma magazeti na tovuti za habali mtadaoni na kupata maelezo ya kina zaidi. Mitadao ya kijamii kama X Na Facebook unisaidia kuwa na habari zilizoibuka. Haraka ingawa huwa nachukua tahadhali na kuzidhibitisha kabla ya kuzichukulia kuwa za kweli zaidi ya haya. Napata habari kupitia mazungumzo na watu wengine kama marafiki na familia ambazo mara nyingi hushiriki taarifa muhimu au uzoefu wao.

Ili kujitunza najitahidi kufanya mambo yaliyo linda afya yangu ya mwili na akili. Kwanza nahakikisha nakula chakula bora na chache, virutubisho na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia hujitahidi kufanya mazoezi mepesi kama kutembea ili kufanya mwili ubaki imara. Kupumzika vizuri na kulala kwa muda wa kutosha na ni jabo muhimu kwangu. Kwa sababu hunisaidia kuwa na guvu na umakini. Kwa upande wa afya ya akili napunguza msongo wa wa mawazo kwa kujipatia muda wa kupumzika kusikiliza mziki na kuzungumza na watu ninao waamini zaidi ya haya kujitahidi kupanga muda wangu vizuri ili kuepuka kuchoka kupita kiasi.

Napenda kula nje ya nyumbani katika sehemu tulivu na safi, hasa mikahawa midogo au vibanda vya chakula ambavyo vina pika chakula kitamu cha asili. Mara nyingi huchagua mahali ambapo kuna vyakula vinavyo nipendeza kama ugali na wali pamoja na mboga au nyama iliopikwa vizuri. Pia napenda maeneo yaliyo karibu na nyumbani au kazini ili niweze kula kwa utulivu bila usumbufu mwingi zaidi ya saa yoyote napendelea sehemu zenye huduma nzuri na bei nafuu. Ambapo naweza kufurahia chakula bila haraka.

Napenda kuandika zaidi kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kujieleza kwa utulivu bila haraka. Pia hunisaidia kuchagua maneno sahihi na kueleza hisia au mawazo kwa uwazi zaidi. Hata hivyo kuongea nako kuna kuwa kuzuri hasa wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hunisaidia kuwasiliana moja kwa moja na kuelewana haraka.

Nafuatilia timu ya mchezo ijuli kanavyo kama kenyan sevens. Kwa karibu napenda hii timu kwa sababu inaonyesha ali nguvu na uzalendo mkubwa inapocheza kwenye mashidano ya kimataifa Kenya sevens imeweka historia nzuri kwenye laga na dunia hasa kwa ushidi wao wa kihistoria katika mashidano ya world rugby sevens. Kuiona iki peperusha bedera ya Kenya huni pa furaha na mutisha. Na huwa na jivunia sana wachezaji wao kwa kujitolea na kipaji walicho nacho.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda huo kupumzika na kurejesha nguvu ili niweze kuendelea na kazi kwa umakini. Mara nyingi, huwa napumzika kwa kunywa chai au maji, kuzungumza kwa kifupi na wenzangu, au hata kutembea kidogo ili kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo.

Kama ni kuzungamzia timu bola ya mpira wa kiragbi wa marekani. Napenda kuzingatia USA Eagles ambayo ni timu ya taifa ya malikani katika lagbi ya kawaida. Napenda timu hii kwa sababu wanaonyesha juhudi kubwa na nidhamu kubwa wanapo shidana dhiithi ya timu zingine zenye nguvu duniani. Ingawa rugby si mchezo wajadi sana nchi ya malekani. Wananguvu kasi na binu za kipekee ambazo unifanya ni washangilie kila wakati wanapocheza. Mchezo mkuu nilio kubuka ni ushidi wao wa kihistoria dhidi ya team ya ulaya. Katika mashidano ya world rugby cup ambapo walishida umoja na moyo na kuipigania hadi mwisho. Napenda mchezaji kama Madison ambaye ni kapteni wa na kiongozi mzuri kwa sababu anaongoza hii team kwa mfano na nidhamu. Binu mzuri za kucheza na uwezo wa kuhamasisha wa chezaji wake. Kwa ujumla napenda U.S.A. Eagles kwa sababu huchanganya nguvu binu na moyo kwa kupigania jabo inadofa mchezo yao kuwa ya kusisimua, kuangalia na kunipa motisha kibinafsi.

Kila jioni kabla ya kulala najitunza kwa kufuata utaratibu mdogo na kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza huhakikisha nimekamilisha kazi zangu za siku hivyo ili nipumzika bila wasiwasi. Kisha mara nyingi napumzika kwa kusoma vitabu vidogo na kusikiliza muziki mtulivu jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya hapo, huandaa vitu vyangu vya kesho kama nguo au mahitaji ya kazi ili siku inayofuata iwe rahisi. Mwishowe, hufanya shughuli ndogo za kujifunza kama kuosha uso. Kupumzika kidogo na kunywa maji kabla ya kulala. Utaratibu huu hunisaidia akili na mwili wangu kupumzika vizuri na kunifanya niwe na nguvu na umakini siku inayofuata.

Napenda upepo kuliko AC. Hasa wakati wa hali ya hewa si kali sana. Upepo hunipa hisia ya utulivu na ya asili na huwa unafanya mazingira kuwa ya kupendeza zaidi kuliko baridi za mashine za AC Nambayo mara nyingine huweza kuwa kali sana na kukasila. Napenda pia upepo unaopita dirishani au ukiwa nje. Kwa sababu hunisaidia kuzungusha hewa safi na kunipa hisia ya uhuru na raha. Hata hivyo, wakati joto ni kali sana mara nyingine huwa na AC kidogo ili kuhakikisha nafunga. Lakini kwa kawaida upepo wa asili ndio ninaopenda zaidi.

Napenda kipindi cha televisheni cha habari na burudani. Na mchanganyiko hasa zile zinazohusisha mchezo au makala ya maisha halisi. Napenda kuona habari za michezo. Hasa lagbi au soka. Kwa sababu hunipa muhtasari na matukio ya hivi majuzi na pia hunifahamisha kuhusu na shindano ya kimataifa. Vile vile napenda kipindi cha burudani kinachuhusisha maisha ya kila siku au hadithi za kuvutia. Kwa sababu hunisaidi kupumzika badala ya siku ndefu ya kazini. Kipindi hiki kina mchanganyiko wa mataifa na burudani na kinanifanya nijisikie furaha na kuendelea kwa hamu ya kujua zaidi.

Tabia ninazozichukia zaidi kwa udani ni watu wanaozungumza sana juu yangu. Bila sababu nzuri na wale wanaoPinga mafanikio yangu watu hawa huchukua munda wao. Kueneza maneno hasi au uchunguzi usiosahihi kuhusu maisha yangu. Madara ya kuzingatia mambo muhimu au kushirikiana kwa uwazi. Hii ni tabia inayonichosha sana kwa sababu inavuruga amani ya akili yangu na huupunguza motisha yangu. Pia watu abao hawataki kuona mimi nikipata mafanikio ni changamoto nyingene. Madala ya kusherekea na kunihamasisha ujaribu kupunguza au kuni kosawa bia sababu na kueneza uwoga na hofu iri ni sishide. Tambia hii inanikosesha laha na inani bad inanisababisha hisia za uchungu na hasira. Kwa sababu mafanikio yangu ni matokeo ya juhudi zangu na nidhamu yangu. Kwa hivyo tabia hizi zinanichukiza kwa sababu zina uja uwaminifu hazi unge mkono ujuwaji wa mtu binafsi na zinahalibu hali ya amani ya akiri jabu abalo ni muhimu sana kwangu katika maisha ya kila siku.

Kumbu kumbu nzuri za shule ninazozikumbuka zaidi ni wakati niliokuwa nikishirikiana na mpenzi wa wakati huo. Na saa tulipokuwa tukifanya shughuli za pamoja na kupumzika pamoja kati ya masomo. Napenda kuzikumbuka kwa sababu zilikuwa muda wa furaha na kucheka na kuzungumza bila stress ya masomo. Mara nyingi, tulikuwa tukishirikiana majukumu madogo kama kujifudisha masomo na kucheza mcheza ya shule. Na wakati huwa kila kitu kilikuwa rahisi na kizuri. Zaidi ya hayo, kumbukumbu hizi zilikuwa maalumu kwa sababu zilitengeneza uhusiano wa karibu. Kujifunza kuheshimiana na kuamini kila mmoja na pia tulijifunza kushirikiana kwa furaha kwa utulivu. Hizi kumbukumbu zimenifanya nisifanye maneno ya huzuni sana kuhusu shule. Bali ninajifunza kuwa shule ni tu masomo. Bali pia ni nafsi ya kushirikiana kucheka na kuunda urafiki na upendo wa kweli.

Kila siku ninaitumia simu yangu kwa muda wa takriban masaa mbili hadi tatu kulingana na shuguri zangu mara nyingi napenda kuitumia programu kama whatsapp x na youtube kwa sababu zinanisaidia kuwasiriana na marafiki kupata habari na kujiburudisha nakubuka simu yangu ya kwanza ilikuwa ni simu ya kawaida ya ki da jani ambao ilinisaidia kuanza kuwasiriana na familia na marafiki bila matatiza makubwa. Simu yangu ilinisaidia sana maisha yangu kwa njia nyingi. Kwa mfano, napata taarifa muhimu naweza kupanga ratiba yangu na pia ninaitumia kwa elimu na kujifunza mambo mapya mtadaoni. Hata hivyo, napenderea kuzima simu. Wakati wa kupumzika au kurara. Kwa sababu wakati huo ni muhimu kwa akiri na na mwiri kupumzika bila usubufu wa taarifa au ujube unaoingia mara kwa mara. Kwa kifupi, simu ni kifaa muhimu sana kwangu. Lakini nazima nizidi kuzibiti muda wangu. Kuyepuka, kuitegemea sana.

Zoezi nzuri nilizojenga ni kusoma kila siku kwa angalau dakika thelathini hadi sitini. Hasaa kabla ya kulala au asubuhi. Zoea hii linanisaidia kuboresha maarifa yangu, na kuongeza msamiati na kuelewa masomo au taarifa mbali mbali kwa undani. Pia nimejenga zoea na kupanga ratiba yangu ya kila siku, ambalo linahusisha kupanga kazi, mapumziko na muda wa burudani. Zoea hii limenisaidia kwa kuwa na nidhamu kupunguza kuchanganyikiwa na kuhakikisha ninaendelea kufanya mambo yangu ya kibinafsi. Zaidi ya hayo zoea la kufanya mazoezi mepesi au kutembea kila siku lina nimeimarisha afya yangu ya mwili na akili. Nimegundua kuwa mchanganyiko wa kusoma, kupanga ratiba na kufanya mazoezi ni tabia nzuri ambazo zina nisaidia kuishi maisha yenye uiyano na furaha.

Hapana. Sipendi sana kuskiliza redio. Mara nyingi na hisi redio inavipindi vingi vya matangazo na mazungumuzo yasiyo na umuhimu kwangu. Napendelea kupata habari mziki au burudani kupitia simu au Mutandao. Kwa sababu ninaweza kuchagua ninacho kitaka kuskiliza na wakati ninao hitaji. Jia hizi unipa uhuru zaidi na kunifanya nitumia muda wangu kwa ufanisi.

Napenda aina ya filamu ya comedy na love stories kwa sababu huchanganya furaha na hisia za upendo. Jambo linalo nifanya nijisikie au kucheka bila stress. Filamu za comedy hunifanya nipumzike na kufurahia wakati niki pitia maisha ya kila siku. Huku filamu za love stories zikini sirikisha hisia nzuri na za uhusiano upendo na huruma zaidi ya haya. Filamu hizi huniwezesha kujifunza kuhusu tabia za watu. Jinsi wanavyo shughulikia changamoto za maisha. Na mara nyingine hunipa motisha yakuwa na uhusiano nzuri. Kwa ujumla napenda filamu zinazo changanya burudani na mafunzo ya maisha kwa njia rahisi ya kufurahisha. Kwa sababu hufanya ni kumbuke kuwa maisha ni furaha upendo na nafasi ya kucheka pia.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu mchana ukiisha kazi au shule. Wakati napumzika kidogo baada ya shughuli za usiku za siku. Mara nyingi huanza kwa kunywa tu kitu kidogo na nakula chakula cha jioni. Na wakati huo napumzika kidogo kuondoa uchovu kwa kawaida. Napendelea kupumzika kuanza kuanzia karibu saa kumi na mbili hadi saa moja jioni ambapo napata muda wa kutulia na kufurahia bila haraka. Wakati mwingine napenda kufanya sherehe ndogo za jioni kama kucheza mziki. Na kuangalia filamu na au kucheka na marafiki au familia. Jambo linaloongeza furaha na raha mwilini mwangu baada ya hapo, hufuatilia utaratibu wa kujiandaa kulala ambapo, unajumuisha kuosha uso kuandaa nguo na vitu vya kesho. Na kupumzika kwa dakika chache kabla ya kulala wakati wa jioni najisikia furaha utulivu na kuridhika kwa sababu ni muda wangu binafsi wa kupumzika kufurahia maisha na kujiandaa kwa siku inayofuata. Utaratibu huu hunisaidia akili na mwili wangu kuwa tayari na wenye nguvu kesho.

Mara nyingi natumia wi-fi kuliko data ya simu hasaa wakati niko nyumbani au kazini wi-fi hunisaidia kugawanyisha mtandao kwa kazi kubwa na kwa gharama nafuu zaidi, jambo linalonifanya niwe kufanya shughuli mbalimbali kama kuangalia video kusoma habari au kufanya kazi za mtandaoni bila wasiwasi hata hivyo wakati nipo nje au wapi. Haipo, napendelea kutumia data ya simu, lakini kwa kiasi kidogo ili kuepuka matumizi makubwa na gharama kubwa. Kwa ujumla, wi-fi ni chagua langu la kwanza kwa sababu ni rahisi haraka na husaidia kutumia simu au kompyuta kwa ufanisi zaidi.

Tunda langu na kupendeza ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni tamu rahizi kuliwa na hutoa nishati kwa haraka. Jambo linalo fanya sana kama vitafunio au sehemu ya chakula cha mchana. Pia ndizi ni tunda linalo patikana kwa urahisi na inafaida nyingi kiafya. Kama kuongeza nguvu au kusaidia mfumo wa mumengenyo wa chakula zaidi ya hayo, napenda ndizi kwa sababu linaweza kuliwa kwanjia bali bali bichi kupikwa au kuongezwa kwenye chakula kama siyagi au viazi vitamu kwa ujumla, ndizi nitura linaro nifaa kwa urahisi afya na latha nzuri.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuishi kwa maadili mema na kusaidia wengine katika dini yangu. Kunanihimiza heshima, uaminifu na huduma kwa watu wote na haya mambo ni msingi wa maisha mazuri. Ni muhimu kwangu kufuata mafundisho yanayo sisitiza kuwa na kufanya mema bila kutegemea malipo yoyote. Zaidi ya hayo, moambi na tafakari ni sehemu muhimu ya dini yangu kwa sababu huniwezesha kupata utulivu akili na nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Kwa ujuma, dini inasaidia kuishi maisha yenye maana, heshima na amani ndani yangu kwa wengine.

Baada ya siku ndefu. Napumzika kwa njia zinazoniwezesha kuondoa uchovu wa mwili na akili. Kwanza napendelea kukaa au kulala kwa utulivu kwa dakika chache. Ili kupata pumziko la haraka baada ya hapo, mara nyingine napeda kusikiliza mziki mtulivu na kuangalia filamu jambo. Inalonisaidia kusahau stress ya kila siku na kubadili kuburudisha akili. Pia mara nyingine napenda kutembea kidogo au kufanya mazoezi mepesi. Kwani husaidia mwili kupumzika na kuzungusha damu vizuri na kutoa nguvu za upya. Baada ya shughuli hizi hufanya mambo madogo ya kupumzika akili na kufikiria mambo mazuri ya siku au kupanga shughuli za kesho. Kwa ujumla njia hizi huniwezesha kujisikia tulivu kupumzika kabisa na kuanza siku. Inayofuata nikiwa na nguvu na furaha.

Mara nyingi weekend napenda kutumia muda kwa kupumzika burudani na kufanya shughuri ambazo sipati wakati wa wiki kwa mfano huwa naanza kwa kulala kidogo zaidi asubuhi ili kupata usingizi wa kutosha. Baada ya wiki ndefu ya kazi au masomo baada ya hapo, hupenda kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kuwa na afya nzuri na kuondoa uchovu wa mwili. Mara nyingine napenda kutumia muda na familia marafiki au mpenzi tukicheka, kupumzika au hata kula pamoja. Pia napenda kusoma vitabu, kuangalia filamu au kusikiliza muziki ili kupumzika akili na kupata burudani kwa wengine huenda pia napenda kutumia muda kwa kufanya shughuli za kujifunza au kupanga wiki ijayo. Kama kupanga ratiba za kazi na nyumbani au kujipanga kifedha. Kwa ujmla, weekend ni muda wangu wa kupumzika, kufurahia na kujiandaa kwa wiki inayofuata.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe kisiwa cha kifahari kilicho na ufukwe mzuri na maji ya masawati. Ambacho pia ina mlima ndogo na mandhari ya kuvutia. Ningependa kuenda mahali ambapo naweza kupumzika. Kufurahia jua na kuogelea baharini lakini pia kutembea kidogo kwenye pwani au mlima ili kuona na mandhari ya asili. Napenda kusafiri na familia au mpenzi wangu kwa sababu likizo inakuwa na ya furaha zaidi unapokuwa na watu unaopenda na kushirikiana nao wakati wa starehe na burudani. Katika likizo hii, ningependelea mchanganyiko wa kupumzika na kutembia ili niweze kuondoa stress, kupata raha na pia kufurahia mazingira kwa undani. Zaidi ya hayo ningependa kujaribu chakula cha kienyeji, kushiriki shughuli za maji kama hiking na snow killing na kuangalia macheo ya jua. Likizo ya ndoto kwangu ni pale ambapo nafasi ya kupumzika, furaha na adventure vinavyobadiliana bila haraka wala wasi wasi.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine najitahidi kuwa wazi. Kiongozi wa mfano na ushirikishi mzuri kwanza huwa najisikiliza mawazo na maoni kila mtu kwa makini kwa sababu ninaamini kila mtu ana kitu cha kipekee cha kuchangia, hii hunisaidia kuepuka migongano na kuhakikisha kila mmoja anahisi kuheshimiwa na kushirikishwa. Pia hujaribu kushirikishana kwa uwazi na kugawa majukumu kulingana na nguvu na uwezo wa kila mshiriki. Kwa mfano kama mtu ana ujuzi fulani. Humpa kazi inaohusiana na ujuzi wake ili mradi uweze kufanikiwa kwa ufanisi. Hupenda pia kutumia mawasiliano ya mara kwa mara kama mikutano au ujumbe mfupi kuhakikisha kila mmoja anajua maendeleo ya kazi na hatua zinazofuata. Zaidi ya hayo, napenda kuonyesha uvumilivu na heshima hasaa pale changamoto zinapoibuka badala ya kuchukia au kukosa bila sababu hujaribu kuelewa tatizo na kushirikiana ili kutafuta suluhisho. Kwa njia hii, kazi ya ushirikiano inakuwa yenye matokeo mazuri na kila mtu anahisi kudhaminiwa na kuwa na motisha wa kufanya kazi vizuri.

Chakura cha jadi ninacho kipenda ni ugali na sukuma wiki pamoja na samaki wa kukaanga au nyama ya kukaanga. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu. Kina tupa nguvu na ni sehemu ya utamaduni wa kenya. Ugali ni rahisi kula unashikilia vyakula vingine vizuri na unapewa pamoja na mboga au nyama. Unakuwa mulo kamili nalishe. Zaidi ya hayo, napenda chakula hiki kwa sababu huchanganya ladha tamu na harufu nzuri na hutoa furaha wakati wakula pamoja na familia au marafiki. Mara nyingine, napenda kuvitibu vyakula vingine vya asili kama vyazi, vitamu wali na kunde na mihogo, lakini ngari daima unabaki chakula changu cha kupendeza.

Ndiyo, nahitaji kugawanya taka zangu inapowezekana. Kutenganisha taka zinazo weza kuoza kama mabaki ya chakula na takataka zisizooza kama plastiki. Makaratasi na chupa. Kufanya hizi hunisaidia kulinda mazingira. Kupunguza uchafuzi na kudahihisha ude udejeleaji wataka pia najifunza kupunguza taka kutumia vitu tena inapowezekana kuepuka matumizi ya plastiki zisizo za lazima ingawa si kila wakati mazingira yanahusu kugawanya taka kikamilifu ninaamini nitambia muhimu ambayo husaidia kuweka mazingira safi na salama kwa jamii na vizazi vijalia.

Ninapo kabiliana na tatizo kazi ni ninalifanya kazi kwa mpangilio na utulivu ili kuhakikisha. Ninaisha kwa suruhisho la kina na lisilo na migo ngano. Kwanza huanza kwa kubaini tatizo kwa makini. Kuelewa chanzo chake na kutofautisha ni nini kinaweza kudhibitiwa na ni nini lisio hii saidi kuepuka kuchukua hatua haraka pila uangalifu. Baada ya hapo kufanya mpango wa hatua za kutatua tatizo mara nyingi kwa kushirikiana na wenzangu ikiwa ni tatizo la pamoja. Kupendelea kuhuiza mahoni kutoa mapendeleo na kuona ni shuruhisho gani rinalaweza kuleta matokea bora kwa timu au shirika. Zaidi ya hayo kujaribu kubaki mtulivu na kutochovu Kia hata pale tatizo linapo kuwa gumu. Kwa sababu mtazamo wa utulivu husaidia kupata suruhisho la bushara. Mwisho mara zote ufanya tathmini baada ya tatizo kutatuliwa na kuoana ni nini kinacho nifikisha na ni nini kinacho weza kuboresha kwa siku zijazo. Kwa njia hii tatizo lina shugulikiwa kwa kikamirifu na timu inaendelea kufanya kazi kwa mfani.

Siku yangu ya kuzaliwa napenda kusherehekea kwa njia rahiisi lakini yenye maana. Mara nyingi nikiwa na familia na marafiki wa karibu sipendi sherehe kubwa sana. Napendelea mazingira ya utulivu yenye mazungumuzo vicheko na muda wa kushirikiana. Wakati mwingine kama nimechoka au nataka kutafakali huwa si vibaya pia kujipatia muda wangu binafsi na kusherehekea kimya kimya. Sherehe ya siku ya kuzaliwa nilio penda zaidi ni ile nilio sherehekea nikiwa na watu walio nilio wapenda. Tulikula pamoja na tukikumbushana safari ya maisha na kushukuru kwa hatua nilio fika. Ilikuwa sherehe isiyo na makelele mengi. Lakini ilijaa upendo na furaha kweli kwa upande wa chakula, napenda siku hiyo iwe au iwe kama ugali nyama au samaki, na bila kukosa keki ya chocolate au vanilla. Kwa sababu hunifanya nijisikie maalumu kuhusu zawadi, sipedi vitu vya gharama kubwa sana. Ningependa zaidi zawadi yanye maana kama kitabu, kitu cha kujifunza au kitu kinacho, saidia kuboresha maisha yangu. Kwa ujumla, siku yangu ya kuzaliwa ni muda wa kushukuru, kufurahia maisha na kushirikiana na wale wanaojali kweli.

Malengo nilio nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kuwa kukua kitaaluma na kubolesha ujuzi wangu kila siku. Nataka kuwa mtaalamu anayejituma na anaye fanya kazi kwa ubora. Na anaye toa matokeo mazuri yanayo onekana. Pia nalenga kupata uzoefu zaidi ili niweze kushugulikia majukumu, magumu kwa jasiri na ufanisi. Zaidi ya hayo, nina lengo la kupada gazi, kazini na kupata nafasi. Itakayo niwezesha kuchangia zaidi katika maamuzi na maendeleo na taasisi au kampuni ninayo ifanyia kazi. Napenda pia kufanya kazi katika mazingira yenye ushirikiano, nzuri ambapo naweza kujiunga kutoka kwa wengine na kushirikiana kwa heshima. Kwa muda mlefu, lengo langu ni kuwa na kazi yenye utulivu na maendeleo inayo wezesha kujitegemea kifedha, kusaidia familia yangu na kuwa na uhusiano kati mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi.

Ndiyo, napenda hesabu, napenda hesabu kwa sababu hunifanya kufikiri kwa kina, kupanga mawazo vizuri na kutafuta suluhisho la matatizo kwa njia ya kimantiki. Hesabu hunifudisha uvumilivu kwa sababu mara nyingi inahitaji muda na umakini, ili kuelewa na kutatua swali moja kwa usahihi. Pia napenda hesabu kwa sababu inamatumizi mengi katika maisha ya kila siku. Kama kupanga bajeti kuhesabu muda na kufanya maamuzi sahihi kila ni napofanikiwa kutatua tatizo la hesabu hujisikia furaha na kurithika. Jambo linalonipa motisha na kuendelea kujifudisha zaidi. Zaidi ya hayo, hesabu hunisaidia kuboresha uwezo wangu wa kufikiri kwa haraka na kwa mpangilio na kunifanya nijiamini zaidi katika masomo na hata kazini. Kwa ujumla, napenda hesabu kwa sababu ni somo linalo nijenga akili na kunipa ujuzi muhimu wa maisha.

Napenda kusoma vitabu vya kujielimisha na vya hadithi. Zenye mafunzo ya maisha vitabu vya kujielimisha hunisaidia kuongeza maarifa kuboresha ujuzi wangu na kunipa mtazamo mpana kuhusu maisha. Kazi na maendeleo binafsi. Pia napenda vitabu vya hadithi. Ukipenda riwaya hasa vile vinavyo zungumzia maisha ya kawaida upendo changamoto na ushindi. Hadithi hizi hunifanya ni tafakari nijifunze kupitia wahusika na kufurahia safari na mawazo. Kwa ujumla napenda vitabu vinavyo changanya elimu burudani na mafunzo ya maisha kwa sababu hunijenga ki akili na hisia kwa wakati mmoja.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ninaokumbuka ni mchezo wa finali ya World Series. Ambapo ushindani huwa mkali sana na kila kosa au mafanikio hubadilisha matokeo ya mchezo. Katika wakati huo, timu mbili bora zilikuwa zikicheza kwa nguvu zote. Kila mmoja ikitaka kushida taji baada ya msimu mrefu wa mashindano. Kitu cha ajabu kilichotokea ni pale mchezaji mmoja alipiga homeland ya mwisho katika dakika ya mwisho. Wakati mashabiki wengi hawakutarajia uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe na hali ilibadilika ghafla. Kutoa wasiwasi hadi furaha kubwa. Ilikuwa ni moment iliyobeba msisimuko. Mshangao na historia kwa wakati mmoja. Nilihisi furaha, msisimuko na heshima kubwa kwa mchezo wenyewe kwa sababu basketboli inaonyesha uvumilivu, umakini na subira unapofikiri kuhusu wakati huo. Hunifanya nitambue kuwa katika michezo kama hiyo katika maisha kila sekunde ni muhimu na chochote kinaweza kutokea mpaka mwisho. Huo ndio uzuri mkubwa wa besiboli kwa sababu inafanya wakati kama huo ubaki kumbukumbu na ya kudumu.

Najihisi vizuri kwa mtazamo chanya kuhusua tathimini za kazi. Nazichukulia kama fursa ya kujifunza na kuboresha badala ya kuziona kama kitu cha kuogopesha. Tathmini hunisaidia kuelewa nguvu zangu kazini na maeneo ninayo hitaji kuboresha ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Wakati wa tathmini ujitahidi kuwa wazi kuji sikiliza maoni kwa utulivu na kupokea ushauri kwa moyo mkunjufu hata kama maoni ni changamoto huyaona kama njia ya kunisaidia kukua kitaaluma kwa ujumla. Tathimini za kazi hunipa uwelekeo motisha na hunisaidia kuweka malengo mapya ya kuboresha utendakazi wangu.

Mahali nilipo safiri pazuri ni kisumu. Na ni moja ya maeneo mazuri niliopenda sana. Kisumu ni jiji lenye mandhari ya kuvutia. Hasaa kwa sababu iko kando ya ziwa Victoria. Ambalo lina upepo mzuri na mazingira matulivu. Nilifurahia kuona maji ya ziwa. Machweo ya jua na maisha ya watu wa huko. Ambayo ni ya kirafiki na yenye amani. Kitu kilicho nivutia zaidi ni hali ya hewa ya joto chakula cha asili kama samaki waziwa na maeneo ya kupumzika kama fukwe na za ziwa pia kisumu inautamaduni mzuri na watu wanao karibisha wageni. Jambo lililonifanya nijisikie nyumbani hata nikiwa mbali. Safari hiyo ilinipa kumbukumbu mzuri mapumziko ya akili na hamu ya kutembea tena siku za usoni.

Chakula ninachokipenda zaidi ni chapati, ugali na wali kwa sababu ni vyakula vinavyonipa shibe, nguvu na ladha ninayoipenda sana. Napenda kuvulia hasa nyumbani au katika sehemu ndogo za chakula ambapo vinapikwa kwa mtido wa asili na uangalifu. Chapati naipenda kwa sababu ni laini inaladha ya siagi au mafuta vizuri na hupenda ikiwa na maharagwe, dengu au nyama. Ugali naipenda kwa sababu ni chakula cha asili. Kinacho nishibisha sana hasa ninapokula na sukumawiki, samaki au nyama. Wali nao naupenda kwa sababu ni mwepesi kula unaladha nzuri hasa ukiwa na mchuzi mzuri au mboga. Nakumbuka mara ya kwanza kula vyakula hivi nikiwa mdogo nyumbani. Nilipoandaliwa na familia yangu. Ndiyo vyakula nilivyokulia nilivyo kuwa nazo nikafundishwa kwangu kama sehemu ya maisha ya kila siku. Wazazi au walezi wangu ndiyo walionieleza na kunionyesha kula vyakula hivi. Mara ya mwisho, nilikula ugali na mboga ilikuwa hivi karibuni na bado hunipa furaha kila ninapo vikula. Kwa ujumla, chapati ugali na wali ni vyakula vinavyonifanya, nijisikie nyumbani. Nimeridhika na nimepata nguvu ya kuendelea na shughuli zangu.

Asha, siwafahamu majirani wangu wote. Ni wachache tu ni nao wafahamu. Mara nyingi, huwa ni wale majirani tunaokutana mara kwa mara. Kama tunakutana nje ya nyumba au wakati wa shughli za kawida, tunajuliana hali. Na kusimama kuzungumuza kwa kifupi, au kusaidiana pale inapo hitajika. Wengine siwafahamu sana kwa sababu kila mtu huwa na ratiba yake ya mara nyingi watu wanakua beze na shuguli zao. Hata hivyo, kuwafahamu hata majirani wachache. Hunifanya nijisikie salama zaidi na kujenga mahusiano mazuri ya kijamii katika eneo ninapoishi.

Ndiyo, napiga kura. Ninaona kupiga kura ni jukumu muhimu la kila raia. Kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki katika maamuzi yanayoathiri nchi na jamii yangu. Kupitia kura naweza kutoa sauti yangu. Kuchagua kiongozi au viongozi ninaowaamini. Na kuchangia maendeleo na demokrasia. Pia nahisi ni njia ya amani ya kuonyesha maoni yangu na matumizi yangu ya mustakabali bora.

Nashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifahamu. Kwanza nakuwa mkweli kwangu mwenyewe. Ninatambua maneno ambayo siyo imara sana. Kisha nachukulia kama nafasi ya kujifunza badala ya kuyaficha. Hii hunisaidia kuanza safari ya kujiboresha kwa mtazamo chanya. Baada ya kutambua udhaifu, hujitahidi kujifunza na kujiendeleza kwa kusoma, kuuliza maswari na kupata ushauli kutoka kwa wenzangu wanye uzoefu zaidi. Pia hupenda kupokea maoni ukipenda feedbacks kwa sababu hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana na kuelewa ni kwa nini nahitaji kuboresha. Zahidi ya hayo, hujaribu kupanga kazi zangu vizuri ili udhaifu wangu usiadhiri utendakazi wa kazi yangu kwa ujumla. Pare inapowezekana ushirikiana na wengine ambayo wana nguvu katika maeneo ambayo mimi nina udhaifu. Kwa njia hii, kazi inakwenda vizuri na mimi hupendelea kukua na kitaruma na binafsi.

Najihisi vizuri kwa mtazamo chanya kuhusu wasilisho. Naliona kama fursa ya kushiriki mawazo yangu, maarifa na kazi niliyofanya na wengine. Ingawa wakati mwingine kunaweza kuwa na hofu kidogo mwanzoni, hujitahidi kujiandaa vizuri kwa kufanya utafiti, kupanga hoja zangu na kuzieleza kabla ya wasilisho. Wakati wa wasilisho, hujitahidi kuwa mtulivu, kuzungumza kwa uwazi na kushirikisha wasikilizaji ili ujumbe ueleweke vizuri, baada ya wasilisho. Hupokea maoni kama njia ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano. Kwa ujumla, wasilisho hunisaidia kujenga kujiamini, kuboresha uweza na kuwasiliana na kukuza taaluma yangu.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu, mawasiliano mazuri na uwezo wa kushirikisha wengine. Kiongozi muadipifu huaminika na timu yake kwa sababu hufanya maamuzi ya haki na huongoza kwa mfano. Mawasiliano mazuri huwawezesha kueleza malengo na matarajia kwa uwazi. Hivyo kila mtu hufahamu mwelekeo wa kazi. Pia kiongozi mzuri ni ule anayesikiliza maoni ya wengine. Na kuwashirikisha katika maamuzi jambo linalojenga mshikamano na motisha. Zaidi ya hayo kiongozi anapaswa kuwa na uvumilivu uwezo wa kutafuta matatizo na moyo wa kuhamasisha ili aweze kuongoza timu hata wakati wachangamoto. Kwa ujumla kiongozi mzuri hujenga watu, huleta umoja na husukuma maendeleo.

Ili kweka afia yangu kuwa mzuri. Nazingatia kula vizuri na kufanya zoezi mara kwa mara. Kira siku kujaribu kula vyakula venye lishe mzuri kama mboga, matunda, wali, wali na proteini kama nyama na au samaki. Hii usaidia mwili kupata nguvu kudumisha afia ya moyo na kuimalisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Zaidi ya chakura, ninafanya zoezi mepesi au kufanya mchezo kama kutembea, kukimbia kidogo na mazoezi ya nyumbani. Zoezi hili hunisaidia kuongeza nguvu za misuli, kuboresha mazungumzo, mzunguko wa damu, kutoa nguvu ya akili pia hunisaidia kupunguza stress na kupata usingizi mzuri. Kwa ujumla mchanganyika wa kula vizuri na kufanya zoezi unahakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri na kunisaidia kuwa na nguvu, furaha na afya thabiti kwa maisha ya kila siku.

Mara nyingi natumia programu zinazo saidia mawasiliano, habari na burudani. Kwa mfano, WhatsApp ufanya iwe rahisi kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu kazini. Wakati X ukipenda Twitter, huniwezesha kupata habari za haraka na kufuatilia matukio ya dunia. Youtube pia ni programu ninayo ipenda kwa sababu hunipa burudani video za elimu na mambo mapya ya kujifunza. Zaidi ya hayo, mara nyingine napenda kutumia programu za kalenda na ratiba ambayo hunisaidia kupanga siku zangu. Kupanga mikutano na kuhakikisha sina shughuli zinazo pigana hivyo programu hizi uchangia kurahisisha maisha yangu kuongeza ufanisi na kunipa burudani kwa wakati mmoja.

Mimi hufuata mifereji ya Citizen TV na NTV hasa kwa habari za Kenya na matukio ya ndani. Napenda hizi TV kwa sababu hutoa taarifa za haraka kuhusu siasa, uchumi, burudani na maswala ya kijamii. Pia hupakua vipindi vya stori mashindano na vipindi vya burudani. Ninavyofanya ni nyingi. Sikie na kuburudisha zaidi ya habari, Citizen na NTV hutoa vipindi vya mafunzo na mijadala ambavyo unisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu na changamoto zinazo kabidhi taifa. Na kwa jumla, hizi TV unisaidia kubaki na taarifa sahihi kujifunza na kupata burudani kwa wakati mmoja.